Kinywaji cha baridi ninacho penda zaidi ni kile kinacho niboresha mwili na kunipa hisia ya utulivu. Hasa kwa hali ya hewa ya hapa pwani mombasa ambako jua hua kali mara nyingi. Napenda sana juisi za matunda ya asili kama embe, ukwaju nanasi na chungwa. Kwa sababu si tu zinazo burudisha bali pia zinanipa afya. Unapo kunywa juisi baridi iliyotengenezwa vizuri. Unahisi kama mwili unafufuka upya. Pia napenda sana madafu hasa yale ya asili ya kabisa kutoka kwa mnazi Madafu baridi ni tiba tosha kwa joto la pwani na ya latha ya kipekee sana Unapokunywa madafu unahisi unauganishwa na mazingira ya pwani utamaduni na maisha ya kawaida ya huku Si kinywaji tu ni kama uzoefu fulani wa maisha Wakati mwingine napenda kunywa soda lakini si mara kwa mara Naichukulia kama burudani ya mara chache Hasa nikiwa na marafiki au wakati wa kupumzika Sipendi sana vitu vyenye sukari nyingi kupita kiasi. Kwa hiyo mara nyingi nachagua vinywaji vya asili zaidi au maji baridi tu. Maji baridi nayo ni muhimu sana. Hasa ukiwa na shughuli nyingi au umetoka jua kali. Kwa jumla kinywaji cha baridi ninachopenda ni kile kinacho niboresha kiafya. Kinaniburudisha na kunifanya njisikie vizuri. Sina haraka ya kufuata kila kinywaji kipya kinachokuja sokoni. Mimi napenda vitu vya kawaida, vya asili na vinavyo endana na maisha ya pwani. Kwangu, kunywa kinywaji baridi si swala la kiu tu. Bali ni muda wa kupumzika, kufikiria na kufurahia maisha kidogo.

Ukiniuliza ninapanga kazi zangu vipi, nitakuambia kwa uwazi kabisa kwamba hii ni moja ya mambo ninayolazimika kujifunza kwa vitendo, kwa makosa na kwa muda. Sikuanza nikiwa na mfumo kamili, nilianza nikiwa na shughuli nyingi kichwani, mawazo mengi na wakati mwengine nikihisi kama siku inaisha kabla sijafanya hata nusu niliopanga. Kadri muda ulivyoenda niligundua kwamba kupanga kazi si suala la kuandika tu Bali ni namna ya kuishi Kwanza kabisa upangaji wangu unaanzia kwenye kuelewa siku yenyewe Kila siku ina nguvu yake, ina kasi yake na ina maitaji yake Kuna siku zinaitaji akili nyingi, kuna siku zinaitaji mwili zaidi na kuna siku zinaitaji uvumilivu na subira Kwa hiyo, siamki tu nikiandika kazi bila kujitazama, naangalia hali yangu, naangalia majukumu yaliyo mbele yangu, halafu ndipo nianze kupanga. Kuna jambo moja nilijifunza mapema sana, si kila kitu ni cha haraka, zamani nilikuwa nataka kila kitu kifanyike leo, sasa hivi mara moja. Hilo ilinichosha sana. Leo najua kuchagua, najua kusema, hili ni la leo, hili linaweza kusubiri, na hili ni la muda mrefu. Uo uchaguzi ndio msingi wa kupanga kazi zangu. Kila siku napenda kuwa na mambo machache muhimu sana. Sio orodha ndefu, isio na mwisho, kazi tatu au nne muhimu. Zile ambazo zikikamilika, hata kama mengine hawajaenda, najua siku haijapotea. Hizo ndizo kazi ni zinazopewa kipaumbile changu cha kwanza. Nikimaliza hizo mengine huja kama nyongeza. Kuandika ni sehemu muhimu sana ya upangaji wangu. Nikiacha mambo kichwani hunisumbua nikiandika. Akili inatulia. Naweza kuandika kwenye daftari, karatasi au popote. Kinachonihusu ni kuyaona kwa macho. Hapo ndipo napata picha halisi ya mzigo niliobeba. Na mara nyingi nagundua kwamba haukuwa mkubwa kama nilivyodhani Napanga kazi kwa kuzigawa, kazi kubwa sipigi kama ziwe moja Nayaangalia na kuigawanya iwe vipande Leo nifanye sehemu hii, kesho ile na kesho kutwa nyingine Hii inanisaidia sana Kwa sababu badala ya kuona mlima mzima naona hatua inayofata tu hatua moja baada ya nyingine Kuna nyakati napenda kuanza na kazi ngumu Kwanza hasa asubui akili ikiwa safi, kazi nzito inaingia vizuri Nikiacha kazi ngumu hadi jioni, huwa inanilemea Nikimaliza kazi nzito mapema, siku mzima hujisikia nyepesi ni kama kuondoa mzigo mapema Lakini pia nimejifunza kuheshimu mapumziko Si kila saa ni ya kazi Napanga muda wa kupumua, wa kula wa kusogea, hata wa kukaa tu bila kufanya chochote Hii si uvivu, hii ni matengenezo ya akili na mwili nikiwa nimechoka, hata nikifanya kazi nyingi, matokeo huwa mabaya Upangaji wangu pia unazingatia watu, kazi ya zibo peke yake, zina watu nyuma yake Kuna mawasiliano, kuna kuelewana, kuna kusikilizana Siwezi kupanga kazi bila kuangalia ni nani anahusika, ni mda gani, unaofaa na ni jinsi gani, tutashirikiana Hii inanisaidia kuepuka miogano isio lazima Kuna kazi ambazo sipendi kabisa, lakini najua ni lazima zifanyike. Hizo sikimbii. Mara nyingi huzipanga mapema. Nikizimaliza mapema nahisi kama nimejifungua. Kazi unayokwepa ndiyo, inayokufuata kichwani kila maali. Kwa kazi za muda mrefu, napanga kwa hatua na kwa uvumilivu. Siangalii mwisho kila siku. Kwa sababu mwisho ukiwa mbali, unaweza kukatisha tamaa. Naangalia nilipo leo na ni hatua gani ndogo naweza kuchukua hiyo inanifanya niendelee bila presha kubwa ratiba yangu si mgumu sana Nimeacha nafasi ya kubadilika, maisha yana mambo ya ghafla, simu, watu, hali, majukumu yasiotarajiwa Nikishikilia ratiba kwa nguvu sana, nikivurugikiwa hujilaumu Lakini nikiacha nafasi ya marekebisho naweza kusoga bila stress Baada ya muda fulani napenda kujidhamini naangalia kilichofanya kazi na kilichoshindikana. Sijilaumu najifunza. Nikiona mpangilio fulani haufanyi kazi naubadilisha. Sina aibu ya kubadilika mradi mwelekeo bado uko sawa. Pia napanga kazi kwa kuzingatia muda wangu binafsi. Siko tayari kufanya kazi kila saa na kusahau maisha kuna muda wa kazi. Na kuna muda wa mimi kuwa mimi kukaa na watu kupumzika au kufanya vitu vinavyonipa furaa. Hii inanifanya nirudi kazini nikiwa na nguvu na hamasa.

Mara nyingi wikendi kwangu ni kipindi chakupumzika, kujirekebisha na pia kufanya mambo ambayo siku ya kazi haziruhusu. Siku ya jumatatu hadi ijumaa mara nyingi ni ni ya kazi, shughuli, mikutano au biashara, hivyo wikendi ni wakati wa mimi kuwa mimi. Kuangalia maisha kwa mtazamo tofauti na kujijenga nguvu za mwili akili na ro. Kwa hivyo, unaponiuliza ninafanya nini mara nyingi wikendi ni kwamba kuna mchanganyiko wa mapumziko, burudani na pia kupanga maisha yangu. Kwanza kabisa, mara nyingi napenda kuamka bila presha ya saa, silazima niamke saa moja tu kama siku za kazi. Napenda kuamka nikiwa tayari, nikiisi ni mepumzika, hata kama ni mwendo wa kawaida. Hapo mwazo wa wikendi unanipa na fazi ya kutafakari, kuangalia familia au hata kuzungumza na watu muhimu maishani mwangu bila kukimbilia kazi. Asubuhi Asubuiza wikendi maranyingi huwa za muendo wa mwili na penda kufanya mazoezi madogo hata kama ni kutembea karibu na nyumba au kwenye maeneo yenye hewa safi. Kutembea kwenye maeneo yenye mitaa ya pwani, kuona bahari au sauti za samaki na ndege. Kuna nifanya nijisikie huru na kufurahia uwepo wangu katika maisha haya. Hapo situ mwili unapata star. Bale akili pia inapumzika na kupata nguvu. Baada ya hapo, napenda kushughulika na mapenzi binafsi. Hii naweza kuwa kusoma kitabu, kusikiliza muziki, au hata kuandika mawazo yangu. Muziki ni sehemu kubwa sana ya weekendi zangu. Napenda muziki unao nipa amani. Unapo beba hisia au hata kumukumu nzuri za maisha. Hii ni nafasi yangu ya kujiunga na ndoto zangu, kupanga vizuri na pia kutafuta mutisha kwa siku zijazo. Maranyingi pia weekendi ni wakati wa familia na marafiki. Hii ni sehemu linapo jumuika na watu ambao ninawapenda. Tunaweza kuenda kwenye migahawa, midogo au kunywa kahawa karibu na pwani, kuzungumza, kucheka na kuimba kidogo. Hii ufanya akilipu mzike, moyo ujaze furaha na kuondoa mzigo wa kazi za mwiki mzima. Hata tukikaa nyumbani ni muda wakucheka kushi kushirikiana na kufanya shuguli ndogo ambazo hazi itaji mtindo wa kazi. Hapo pia napenda kupanga mambo binafsi ambayo ya wiki ijayo. Wikendi si tu mapumziko, bali ni wakati wakuandaa maisha ya siku za mbele. Napanga ratiba, kuchambua miradi au hata kupanga shuguli za kibinafsi ambazo zitaleta manufaa kwa siku za kazi. Hii na nisaidia nisipo ingia kwenye wiki mpya ni kikosa mwelekeo au kujisumbua na mambo ya siyokua tayari. Mara nyingi pia napenda kufanya mambo ya burudani. Hii inaweza kuwa michezo ndogo, kuliangalia kipengele cha televisheni au hata kutazama tukio la michezo. Michezo pia ninjia ya kupumzika, kupata furaha na kujifunza kutokana na ustadi wa wengine. Hii inanisaidia kuondoa mawazo mabaya na kuacha stress ilio kusanya wikimzima. Hapa siwezi kuacha kujali mwili wangu. Maranyingi wikendi napika chakula ambacho ninachopenda na wakati mwingine napenda kujaribu kitu kipya. Hii situfuraa bali pia ninjia ya kujijenga, kuonyesha ubunifu na hata kufurahia maisha kwa undani zaidi. Chakula kinapendwa na hali ya kupika kwangu ufanya wikendi iwe ya kipekee. Vile vile mara nyingi, wikendi na napenda kuingiza shuguli za kijamii Hii inaweza kuwa kutembelea jirani, kushirikiana na jamii ndogo au kushiriki katika shuguli za hobi Hii ufanya moyo ujaze furaha na kurudisha thamani na ushirikiano katika maisha ninjia ya kuzungusha kuzungusha maisha bila kujibana kwenye utajiri wa kazi tu Kwa kweli, kila wikendi ni tofauti siku nyingine ni tulivu zaidi, nyingine ni nishuguli nyingi Lakini kila mara, napanga ili ni pate mchanga nyiko wa furaa, amani na nguvu ya kimaisha Napenda kuwa na utulivu wa akili, mwili ulio imara na moyo wenye furaa ili ni kiingia wiki mpya, niwe tayari kukabiliana na changamoto bila stress Kwa kifupi, weekendi kwangu ni mchanga nyiko wa kupumziko burudani, shuguli, za na binafsi, familia na kupanga maisha ya mbele Sila zima niwe na ratiba ngumu, bali ni kua kikisha napata kila kitu muhimu, amani ya akili, nguvu ya mwili na furaa ya moyo, hiyo ndio maana kwa nini wikendi kwangu ni muhimu sana, na ni kitu ni nacho penda kuifanya kwa uangalifu kila mara.